Unapangaje wiki yako ya kazi, mimi hupanga kama nimfua, nimeondoa nguo zangu zote, ya kutoka, za siku tano, zenye nitakuwa naenda kazi, nazipiga pasi, tena viatu viwe ni safi, tena nakuanga nimehakikisha nikona, fare ya kunifikisha huko ya kunitoa kutoka hio jumatatu, hadi alhamisi. Sasa nitaninii hio tu nikishajipanga hivo nitajua sitakuwa na shida yoyote katikati hio wiki.